Nikitazama dirishani kwangu sababu mimi niko huku mashambani naona vitu vingi sana kwanza naona miti tofauti sana kwanza kuna miti kama ndizi, maembe kuna mahindi pia kuna maharagwe, mbaazi pia nikiangalia hapa nje naona kuna tenki la maji kuna sungura ambazo nimefunga hapa nje kuna nyumba ya kuku pia kuna kuku wana randa randa hapa. So nikiangalia nje kuna mtazamo mbao ni mzuri sana pia nikiangalia nje naona kuna miti ambao nimepanda mimi napenda miti. Lapili napenda kuangalia nje sana sababu nikiangalia nje nakama nimefungua dirisha ni mzuri sana napata hewa ambao ni safi sana. So mimi nafurahia kuangalia nje. Asanteni.

Napata habari kupitia njia mingi sana like ile njia napatanga habari kwa haraka sana ni mitandao. Kwa mfano kupitia Facebook, X, TikTok. Ndiyo napatanga habari, pia mimi hufuatilia vyombo vya habari kama vile television, radio, magazetini. Kwa hivyo mimi ni kona napata habari kupitia njia mingi sana.